Napenda mbio za mita miamoja. Napenda kasi, shindani na ule msisimuko wa sekunde chache. Zinazo amua kila kitu. Ni mchezo unao onyesha nidhamu, nguvu na bidii kubwa ya mazoezi. Pia huwa nachochewa sana na wanariadha wa kiafrika kama Hussein Bolt. Japo si mwafrika wa bara, bado ni mwakilishi wa ubora, wa wanariadha wa rangi nyeusi. Na wengine kutoka Kenya au Jamaica wanaonyesha kuwa uwezo wa kujituma huleta matokeo makubwa kwa olimpiki.

Nachanganya herufi kubwa, ndogo namba na alama maalum napendelea kutumia maneno ambayo yana maana kwangu lakini ni magumu kwa wengine kubashiri. Mfano mchanganyiko wa maneno mawili na tarehe isiyo dhahiri. Pia siweki neno siri moja kwa kila akaunti na mara nyingine natumia password manager kusaidia kuyahifadi kwa usalama.

Nikitaka kustarehe napenda kufanya mambo yanayo nipumzisha akili na kunipa amani. Mara nyingi usikiliza muziki, kutazama filamu nzuri au kutokana na marafiki kwenye sehemu tulivu. Wakati muingine napenda kutembea ufukweni au sehemu enye mandari nzuri au hata kuka kimia nikisoma kitabu. Kwa kifupi ninasterewe kwa njia zinazo niweka mbali na msongamano wa mawazo na kunifanya nijisikia huru na mwepesi kichwani.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila nacho ni simu yangu ya mkononi. Nizaidi ya chombo cha mawasiliano, ndiyo ninayo tumia kwa kazi, kujifunza, kusikiliza muziki na kuwasiliana na dunia. Pia inanisaidia kupanga muda, kuhifadhi kumbu kumbu na kupata habari mpya kila siku. Kwa kifupi, simu yangu ni kama msaada wa pili wa akili na maisha yangu kuwa magumu kidogo bila hiyo.

Mafanikio ya kibinafsi ninayo y thamini kazini ni kuona maendeleo halisi kutokana na juhudi ya zangu. Nina jivunia wakati kazi yangu inaleta matukio mazuri kama kumaliza mradi kwa ubora au kusaidia timu kufanikisha lengo. Pia nina thamini uaminifu na heshima ninayopata kutokana kwa wenzangu. Kwa sababu hiyo inaonyesha kwa kazi yangu na tabia yangu vina maana. Kwa kifupi mafanikio kazini kwangu ni pale ni napo weza kuchangia, kujifunza na kuwacha athari chanya mahali ninapofanya kazi.

Mimi mwenyewe huwa siendi hospitali mara nyingi ila napenda kwenda nikiwa na dalili au usumbufu. Kwa kawaida ni pale ninapohisi kuna tatizo lolote la kiafya. Kuna maumivu au hali sio ya kawaida. Si kawaida kufanya check up bila sababu lakini napendelea kuhakikisha afya yangu. Ipo sawa na kwenda maramoja nikihitaji matibabu ya kimaalum.

Chakula cha kigeni nilichokujaribu ni pizza ya kiitaliano. Nilipenda jinsi ilivyokuwa na mchanganyiko wa vipini, nyama na mboga zenye ladha nzuri. Lakini si nzito sana. Pia nimewahi kujaribu chakula cha kichina kama fried rice na chicken kung pao. Ambacho kulikuwa na ladha ya kipekee yenye viungo vya tofauti na vya kuvutia. Kwa kifupi napenda kujaribu vyakula vya kigeni kwa sababu vinanipanua ladha na uzoefu wa kitamaduni.

Napenda utulivu na ukarimu wa watu wa mtaa wangu. Nisehemu ambayo watu wanajuana, wanasaidiana na kuna amani nyingi. Napenda pia kwamba mazingira nisafi, kuna miti na hewa nzuri na huduma muhimu kama maduka na usafiri ziko karibu. Zaidi ya yote, napenda jinsi mtaa wangu unavyo hisi kama nyumbani halisi. Sehemu ya utulivu baada ya siku ndefu yenye shughuli.

Nikihisi msongo wa kazi napenda kupumuzika kidogo na kutulia akili. Huenda nika sikiliza muziki wa taratibu, kutembea kidogo nje, kupata hewa safi au kuzungumza na rafiki wakaribu ili kuondoa mawazo. Wakati mwingine napenda kubadilisha mazingira ya kazi au kupanga upya majukumu yangu ili nijisikie mwepesi zaidi. Kwa kifupi ninapopata msongo na, na chukua muda wa kupumua, kutafakari na kurudi nikiwa na nguvu mpya.